Ningependa kupata mafunzo mbalimbali kazini. Kwanza, mafunzo ya teknolojia ni digitali kama vile kutumia mitandao mbalimbali kurahisisha kazi. Teknolojia imekua kwa kasi na kuyarahisisha maisha ya binadamu. Programu mbalimbali zimetengenezwa ambazo zimesaidia ukuwaji wa sekta mbalimbali duniani. Kwa mfano, katika sekta ya elimu, masomo yanaweza fanyika kwa Zoom ama Google Classroom ukilinganisha na hapo awali ambapo walimu na wanafunzi walitakiwa wawe pamoja darasani ndiposa mafunzo yaendele. Pili, ningependa kujifunza mafunzo ya mawasiliyano ambayo yata nisaidia kuongea na kueleza mawazo yangu kwa wazi na kutangamana na wafanyekazi wenzangu kwa heshima. Mwisho, ningependa kujifunza mafunzo ya usimamizi wa muda ilikuweza kujipanga na kumaliza kazi yangu kwa muda.

Mimi hushugulikia muda wangu kazini kwa kutumia teknolojia kama vile kalenda ambayo hunisaidia katika usimamizi wa muda. Kwanza, kwa kupanga ratiba kila siku. Ratiba hiyo hunielekeza kwa kunionyesha ni shuguli ipi inatakiwa ifanywe muda ipi na kwa masaa mangapi. Hii hunisaidia kumaliza kazi fulani kwa muda. Pili, kwa kuweka vipaumbele ambavyo hunisaidia kumaliza kazi muhimu kwanza. Tatu, mimi utenga muda wa mapumziko ili kutuliza akili na hii hunisaidia kuongeza ufanisi kazini.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo usalama wa vidole kufungua simu, kompyuta au mfumo wa kazi. Mfumo kutumia usalama wa vidole huthibitisha utambulisho wa mtu. Mfumo huu ni salama kuliko nenosiri, ni rahisi na haraka kutumia na pia hakuna haja ya kukumbuka nenosiri. Faida zake ni huongeza usalamu wa taarifa binafsi, huzuia watu wasioidhinisho kuingia na pia ni wa kisasa na unaokoa muda. Changamoto zake ni wakati mwingine haitambui kidole, haswa kama kidole kimejeruhiwa au ni kichafu. Pia inaweza kushindwa ikiwa kifaa kina hitilafu. Mfumo huu hutumiwa kwenye simu, kazini au kwenye benki. Maoni yangu kuhusu mfumo huu ni kuwa imerahisisha kazi na kuongeza usalama wa data.